Sipendi kuzungumza kuhusu siasa. Kwa kuwa siasa tunazo ziendeleza ni siasa za ubinafsi. Zisizo faidi mwanainchi wa wakaida. Na pia wanasiasa, wote wana ubinafsi na wote mambo ambayo wana wanayaoifanya Si mambo ambayo yanasaidia binadamu wa kawaida. Ni mambo ambayo yanasaidia wao wenyewe wanasiasa na viumbe vilivyo kwenye nguvu Ndio maana sipendi mambo ya siasa.

Ndiyo, napenda hesabu. Kwa kuwa hesabu inatumika kwa mambo mengi, ya kila siku kwenye haya maisha ama kwenye hii dunia. Na pia kuna mambo mengi ya hii dunia ambayo inazingatia hesabu. Mambo tunayoyajua na mambo tusiyo yajua. Kwa hivyo hesabu inakuwa ni muhimu sana.

Napenda kula nyumbani ukilinganisha na kula nje kwa kuwa chakula ambacho kimeandaliwa nyumbani ni chakula ambacho kimezingatia kanuni tofauti kama vile usafi katika kuanda kile chakula Pia viungo ambavyo vimetumika kupika kile chakula ni viungo ambavyo na Uvipenda mimi na ambavyo havina athara ama athari yeyote kwangu.

Wakati nina mgogoro na mtu yoyote Jambo ambalo mimi hulifanya ni kuhakikisha nimezungumza na mtu ambaye nina mgogoro na yeye na kuzungumza kunasaidia kujua kiini cha ule ya mgogoro na katika kuzungumza tunaweza kujua jinsi ya kutatua ule ya mgogoro ambayo tutayafuata ili kuzuia kuwa na mgogoro tena.

Hali ya hewa ambayo naipenda ni wakati kuna jua kwa kuwa wakati kuna jua shughuli na kazi za kila siku zinaendelea vizuri bila tatizo lolote na pia majua jua lina manufaa mengi sana kwa mwili wangu ndo maana nawapendelea hali ya hewa ambayo kuna jua.

Ninapendelea suruali Kwa kuwa wakati umevaa suruali Hakuna vikuazo mingi Unaweza fanya jambo lolote bila kushughulika muonekano wako na watu wengine Kwa kuwa suruali Inafunika mwili wote na suruali haina vikuazo mingi Wakati unapotaka kufanya kazi zinazo husiana na pengine kuruka.

Wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa usiku kuwa yale mazingira na mandhari yametulia hakuna kelele mingi kuna watu wengi ambao wanafanya shuguli ule wakati, kwa hivyo nafanya kazi vizuri sana ule wakati wa usiku bila kusumbuliwa na mtu yeyote.